Ninaposhirikiana na timu, ninashirikiana kimawazo, kusikiliza wengine, kusaidiana, kutatua matatizo, kugawana majukumu na kuhakikisha, tunafikisha malengo ya pamoja kwa ushirikiano na heshima.

Ninasaidia jamii yangu kwa kutoa msaada pale ninapoweza kama kusaidia wenye hitaji kushiriki kazi za jamii kuwahimiza wengine kwa maneno mazuri na kushirikiana katika shughuli zinazolenga maendeleo ya wote.